Ninapenda kuoga kwa maji baridi. Sana sana wakati ambapo nimetoka kazini na ninajihisi ya kwamba nimechoka. Maji baridi hunifanya nitulie na mwili kuwa fresh. Hata hivyo maji baridi hunichangamsha na pia hunifanya huifanya akili yangu kuwa imara. Maji baridi pia inafanya mwili yangu ilegee na kuwa tulivu. Zaidi ya hayo maji baridi pia asa wakati kuna joto huondoa joto mwilini na pia hunifanya niwe nijihisi kuwa na nguvu ya kufanya kazi hata kama ni wakati mwengine ama pia wakati ambapo ninahitaji kufanya kazi kwa mara ya pili.